Habari za asubuhi zitakapo tokea leo watu watafurahia.

Ninanjaa sana. Je? Nipike nini leo? Kuna wali na maharagi hapo jikoni. Au, nipike pilau. Lakini inachukua muda mrefu. Nadhani nitafanya kitu rahisi tu. Chapati na mchuzi wamboga. Ninavyo ma viazi na karoti. Nitaongeza pilipili kidogo. Sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana. Watafurahi. Nina hitaji kuanza kuandaa ma pema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri. Lakini leo nimezeeka kidogo.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

Kununua vitu, mtandaoni ni rahisi. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu, usivihitaji. Gharama inakuwa kubwa mwishoni. Nina hitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orodha Sitaangalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingi kunashuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu waliokwisha nunua. Niseme kama bidhaa ni zuri. Kununua mtandaoni ni salama. Ikiwa utakuwa na busara nita jihadhari.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi, nitachukua maji, nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazohezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubui lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati nzuri zaidi kwangu. Itafanya hivi wiki nzima. Nitengeneze tabia nzuri.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

Ninahisi usingizi sana. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke ya asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana, sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga milango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi? Hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Usiku mwema.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

Lazima niandaye orodha ya maitaji ya wiki mzima. Tunaitaji unga, mafuta, sukari na chumvi. Boga zinahitajika kila siku. Ntanunua kabichi, karoti na vitunguu. Nyama kwa wiki moja. Nadhani kilombili zitatosha. Samaki pia ni mzuri. Tutakula siku mbili au tatu. Mayayi ni muhimu kwa watoto. Nitanunua lundo moja. Matunda kwa watoto. Machungwa na maembe yapo sokoni sasa. Jee, nina pesa za kutosha? Hebu ni hesabu. Labda shilingi elfu kumi zitatosha nikienda asubui mapema nitapata vitu vipya na bei nzuri.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

Jee, niendeshe gari au nichukue basi? Gari linatatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakuenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu alie mgonjwa. Nilazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Pango mingi leo. Lazima nijipange vizuri. Ebu niandike orodha. Nisiko sahau kitu chochote.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

Nimefuga wanyama wengi sana, pale nyumbani nimeweza kufuga wanyama tofauti tofauti, tukianzia na ngombe, hata mbuzi na kondoo. Hawa wanyama wote nimeweza kuwafuga nyumbani na kukaa nao pale nyumbani.

Mimi huhakikisha kuwa nimekunywa maji mengi kwa siku. Mara nyingi mimi hukunywa maji asubuhi wakati ambapo nime amka. Tena niweze kukunywa maji wakati wa mchana na hata jioni nahakikisha kwamba nimekunywa maji mengi zaidi. Kwa vile maji ni muhimu kwa afya.

Nimewai kusafiri kwa ndege mara kadhaa, lakini cha muhimu ni kwamba nimesafiri sio kwa safari ndefu sana. Nimeweza kusafiri safari za karibu nikitumia ndege na nimeweza pia kufuraia sana kutumia ndege katika usafiri.

Mimi napendelea sana mahali pa kimya ukilinganisha na mahali pa kelele kwa sababu nikikaa mahali pa kimya ni mahali ambapo pana utulivu mwingi na pia ni mahali ambapo naeza kuwa na wakati mzuri wa kuyatafakari ama kufikiria mambo ya ubunifu ambayo yanaeza nisaidia katika maisha.

Hali ya hewa ninayoipenda ni hali ya upepo tulivu ambapo hakuna msongamano mwingi na pata kwamba wakati huo na kuwa na wakati mzuri ya pumzika bila kuwa na wasiwasi ama changamoto lolote lile ambaye inaeza niifanya ni sumbuke kia kili.

Kazi zangu za dharura naakikisha ya kwamba nimeyapanga kulingana na uzito. Zile ambazo zinaitajika kukamilishwa kwa haraka naakikisha nimeyapea kipa uchambele. Na yale zingine ambayo si za dharura sana naakikisha pia nimezieka azifuatilie.

Siku yangu ya kuzaliwa ni muhimu sana na mimi usherekea mara nyingi kwanza kwa kuitanisha ama kuleta pamoja wale marafiki wangu na walio karibu na mimi. Tukue na wakati mzuri wa kuzungumza na kueza kuitafakari mambo ambayo tumeheza kutimiza. Padaye tunakuwa na wakati mzuri ya kuwa na kinyuaji na chakula ya kusherekea.

Mimi navyolea nywele yangu mara moja kwa wiki. Napenda kukaa na nywele ingawa pia napenda nikue katika ile hali ya kuitengeneza nywele yangu ikue sawa kila wiki. Mara nyingi utanipata nimekua nikitengeneza nywele mara moja kwa wiki.

Udhaifu wangu kazini nahakikisha ya kwamba nimeweza kujifunza kutoka kwa wale ambao wako mbele yangu na wale ambao wamepitia kile ambacho nafanya wakati huo na wakaweza kufaulu. Wakati ambao najifunza kutoka kwao, naeza kujitia moyo ili niweze kukamilisha kile ambacho kiko mbele yangu.

Ni ukweli, ni mewai kununua tikiti za tukio. Ni mara mingi sana nimenunua tikiti za kutazama mchezo wa mpira ya miguu wakati ambayo timu yangu huwa iko uwanjani inamenyana na timu zingine na ni mepata kufurahia ama kuburudika kwa ile tukio zaidi.

Kitu ambacho nigependa kujifunza zaidi wakati huu ni kutumia AI kufanya mambo tofauti tafauti. Nimeona ya kwamba, kazi zinafanywa siku hii ama wakati huu mingi zinaegemea upande wa AI. Wakati ambao naeza kutoa suluhisho tofauti tafauti kupitia AI, ndio kitu kuu ambao ningependa kujifunza kipya.

Kumbukumbu nzuri ninayo shuleni hapo awali ni wakati ambao nilikuwa nimepobea masomoni na nikaweza kupewa zawadi pale shuleni. Niliweza kusherekea sio na walimu tu na pia wazazi na wanafunzi wenzangu wakinitia moyo nizidi kufanya vyema.

Napenda maua, sana sana, kwa ile mandhari walionayo nzuri sana. Na pia kuwa maua inavutia, kwa ile rangi walionayo tofauti tofauti. Wakati napoitazama ama kuibeba mkononi na hisi kwamba, inanipa ufuraha na utulivu.

Mimi sana sana hupenda kula nyumbani wala siyo inje kwa sababu chakula cha nyumbani kwanza ni vyema kwa afya na kuna usafi mwingi ambao nakikishiwa pale nyumbani wakati ambao ninaweza kula nyumbani na burudika na kuwa na wakati mzuri na jami yangu pia.

Ni ukweli kwamba mimi napenda kujaribu teknolojia mpia kwa sababu teknolojia mpia ndiye inaelekeza kazi za siku hii. Kuna kazi mingi ambaye nafanywa kupitia teknolojia ya kisasa wakati ambaye najaribu naweza kuyafanya kazi zile vizuri.

Mchezaji wa mpira ninayempenda ni mchezaji wa Chelsea, timu ya Chelsea ni mchezaji anaitwa Cole. Nampenda huyo mchezaji kwa ujuzi wake katika hali ya mchezo na jinsi anavyofanya wafwasi waburudike.

Ni ukweli mimi upenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu ninapofanya kazi nyumbani napata niko na muda mrefu wa kufanya kazi na pia ni mahali ambapo pametulia vizuri naeza kuwa na wakati mzuri wa kushugulikia kazi vizuri.

Mimi sipendi kuvaa vipuli kwa sababu kwangu sijaweza kuona umuhimu sana za kuvaa vipuli kwa mili yangu. Hakuna wakati ambayo nimetamani niende nikanunue vipuli ama nivae vipuli kwa mwili yangu.

Ili ni jilinde na vitisho vya mtandao nahakikisha ya kwamba nimeripoti kila kesi ambayo inakaa kunitishia ama kuenda kinyume na haki yangu kwenye mtandao ya kijamii.

Muda wangu wabure mara nyingi mimi hutumia kutulia na kuweza kukuwa na wakati mzuri wa kupumzika. Mara nyingi ni wakati wangu wakutafakari mambo ambayo nimeweza kuyatimiza na pia nakuwa na mpango ya mambo yale ambayo ningetamani niyatimize.

Mimi hupenda sana wanyama wa nyumbani, wanaofugwa nyumbani kwa sababu wengi wa wanyama hawa ni wale ambao wametulia na hawana ile hali ya kusumbua binadamu kwa vile wamezoea kukaa na wanadamu.

Uzoefu ambao umenifundisha zaidi kazini ni ile wa kuwa na mpangilio ama taratibu ya kazi ambayo nayafanya nahakikisha kwamba zile kazi za dharura nimezipea kipao mbele ili niweze kuyamaliza kwa wakati unaofaa.

Wazo kuu au nzuri ambalo niko nalo siku hii ni wazo la kuinua watu wengine katika jamii, watu ambao hawana uwezo ama hawana mapato, ili waweze kuinuka na waweze pia kujikimu kimaisha.

Jinsi ninavyoyanisha kazi ya maisha na kibinafsi ni kuhakikisha kwamba kila kazi imetengewa muda unaofaa. Kama ni wakati wa kazi ya maisha nahakikisha kwamba nimeifanya vizuri na ikifika wakati wa kazi ya kibinafsi pia nahakikisha nimeitengea muda mzuri.

Nataka niakikishe ya kwamba nimeweza kufikisha kiwango ambayo kazi yangu inaweza kuajiri watu wengine. Kazi ambayo nikifanya inaweza saidia watu wengine katika jamii ili pia wao waweze kujikimu kimaisha.

Mimi hutumia simu yangu kwa njia ya mawasiliano na watu wengine. Pia naitumia kuingia katika mtandao wa kijamii ili niweze kupata habari zinavyotokea na kujua jinsi ambavyo watu walio karibu nami wako ama ulimwengu mzima uko.

Mimi sana sana hutoa habari katika mtandao wa kijamii. Natafuta tovuti ya televisioni tofauti tofauti hili niweze kupata habari zinazoendelea. Kama sio hiyo pia mimi hutoa habari katika runinga chaneli za televisheni tofauti tofauti.

Timu ya mchezo ninayoifuata sana sana ni klabu ya Chelsea. Hii ni timu ambayo inachezea kule nchi ya uingereza. Nenaipenda naifuata kwa sababu napenda mfumo wa mchezo wao.

Ningependa kurudi ujana sababu kuu ni kwamba katika ile hali ya ujana kuna mambo mingi ambao nimeweza kuyafanya ama kuyatimiza nikiwa na nguvu mingi na kuna pia mambo ambayo nimeweza kuyafunza kupitia ujana wangu.

Ujuzi ambayo ningependa kujifunza ni ule wa kutumia AI kusuluhisha mambo tofauti tofauti. Ni kweli kwamba kazi ambazo tunafanya siku hii mengi yanahusiana na AI na kwa hivyo ningependa kujifunza ili niweze kuwa na ujuzi wa kusuluhisha mambo kutumia AI.

Mimi huvaa saa mara nyingi sana. Kila wakati ninapotoka nje ya nyumba, nikienda shughuli tofauti tofauti, napenda sana kuvaa saa yangu ya mkono. Kwa sababu imekua ni kama upande wa maisha yangu. Kila mahali niendapo, ni lazima nikue na saa.

Wakati wa baridi, mimi huhakikisha kwamba nimetengeneza chai iliyomoto na kueza kuikunywa. Ninapoikunywa, napata kwamba naweza kuondoa ule baridi na nikue katika hali ya afya iliyo sawa.

Mimi hupenda kula ugali sababu kuu ya ugali ni kwamba ni chakula ambayo inaongeza nguvu sana kwa mili ya binadamu na wakati ninapoikula nahisi kwamba napata nguvu mingi ya kufanya kazi zingine zile.

Kitu ambacho nilikuwa napenda kufanya nikiwa utotoni ni kwenda shule. Nimependa kwenda shule kwa sababu mara nyingi nilikuwa nabobea sana masomoni, alafu napewa zawadi. Hiyo ndiyo kitu ilichonitia moyo ama kunifanya sana nipende kwenda shule.

Ili kueka afya yangu nzuri, mimi hufanya mambo mawili. Ya kwanza ni kuhakikisha kwamba nimekula chakula inayofaa katika mwili. Na ya pili ni kwamba kila siku nahakikisha nimekua katika hali ya mazoezi ili mwili ikue na afya njema.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni ile funzo la kuleta watu pamoja ili washirikiane kumaliza kazi zilizomo. Kwa sababu wakati watu wanafanya kazi kwa pamoja, kuna haawezekano ya kwamba kazi zote zitaisha kwa muda unaofaa.

Mimi husoma gazeti, lakini sio sana, kwa sababu wakati kama huu mambo mengi ama habari zinapatikana katika mtandao ya kijamii. Kwa hivo, nasoma gazeti lakini sio kila wakati.

Napenda kucheza mchezo ya ubao. Sababu kuu ya kupenda michezo ya ubao ni kwamba ni michezo ambayo inafanya mtu akuwe na utulivu wa kiakili. Na pia akuwe katika hali ya kuweza kufikiria na hata kupata ubunifu wa mambo mengi.

Napenda kuoga maji ya moto. Sababu kuu ya kupenda kuoga na maji ya moto ni kwamba ni muhimu sana katika afya yangu. Hata kuwe kuna jua ama baridi mara nyingi mimi hutumia maji ya moto.

Kinyuaji cha baridi ninayo ipenda ni ile juisi ya chungwa kwa sababu juisi hii inaongeza afya kwa mtu na pia ina latha tamu sana wakati ambapo naikunywa.

Mimi sijapata uzoefu wowote wa kushangaza. Kwa wakati huu, mambo mengi ambayo ni mazoea kwangu siyo ya kushangaza. Bali ni mambo ambayo ni ya kawaida hata katika maisha ya watu wengi.

Kinacho nifanya nifurahi sana ni kuona kwamba watu wako na amani na wako na ushiri kiano ya pamoja. Wakati ambapo watu wanaweza kuja na kusaidiana kwa kazi yoyote ile kwa umoja.

Nimewahi shiriki mashindano mbali mbali, hata mashindano ya kimasomo na za mbio za riadha. Na katika mashindano hayo, nimeweza kubobea sana na hata kupewa zawadi kwa kuwa mshindi.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara moja kila siku. Wakati ambapo nimeamka nafanya mazoezi ya kila siku. Ili niweze kuipasa misuli ndiyo yawe na nguvu ya kuniwezesha kufanya kazi mchana kuchwa.

Mimi huwa sivai miwani sababu kuu ya kutovaa miwani ni kwamba macho yangu yako sawa na sina shida yoyote na macho kwa hivo mimi huweza kuona vitu yote nikitumia macho yangu bila miwani.

Mwalimu ninae mkumbuka sana ni mwalimu wangu wa hesabu. Sababu ya kumkumbuka ni kwamba ni yeye alinifanya nikapenda somo hilo. Na akanitia moyo hata mpaka nikaweza kubobea sana katika somo hili.

Mimi napenda sana mikutano iliyo na utulivu na yenye busara. Mikutano ambayo watu wanaweza kuongea huru bila kuogopa yoyote. Na pia watu wakona ile uhuru wakutoa maoni yao bila kuogopa.

Jamii yangu naisaidia kwa njia ya kushiriki katika zile kazi za kujitolea. Zile kazi ambazo zinasaidia kuinua watu wote katika jamii. Pasipo jali ile mahali ambao wanatoka ama kiwango cha mapato yao.

Ili kukaribisha wafanyikazi wapya nahakikisha kwamba kila mmoja wao amefunzwa na kuelewa ile jukumu lake katika kazi. Na pia aweze kujua jinsi ambavyo watu wanafanya kazi katika ile kampuni. Ili wasikose hata kiwango kimoja cha mwelekeo.

Zawadi kuu na nzuri ambayo nimepokea ni kikombe. Hii ni zawadi ambayo nilipewa wakati ambao nilishinda katika masomo shuleni. Na imekua ikinitia moyo sana. Ili niweze kufanya bidii zaidi na kushinda zingine.

Ni ukweli napenda kuenda pwani kwa sababu wakati ambao naenda pwani nakuwa na muda mzuri wa kujiburudisha na hata pia kuogelea kwenye bahari inafurahisha na inatuliza mwili na akili.

Mimi husherekea mwaka mpya na familia yangu. Wakati huu tunakuja pamoja kama jamii ili tuweze kusherehekea mambo ambayo tumeyatimiza katika mwaka na hata pia kuweka malengo ya kufanikisha mwaka unaonza.

Sana sana mimi hupenda kahawa kwa sababu kila asubuhi ninapoamka najipata kwamba natengeneza kahawa ili nikunywe ndio nianze shughuli. Kahawa unifanya niwe makini na pia niwe na nguvu ya kufanya kazi mingi.

Kumbu kumbu yangu ya utotoni kuu ni wakati ambapo tulikuwa tunaenda malishoni. Jambo kuu ni kwamba tulienda kuwachunga mifugo yetu. Hawa ni wanyama ambao tulikuwa tunawafuga kwetu nyumbani.

Mimi napenda kuamuka na jua, wala sio kulala mapema, sababu kuu ni kwamba kazi zangu mingi nazifanya hadi usiku. Na napata mara nyingi mimi huwa silali mapema, lakini naweza kuamuka kama kuna jua.

Mimi hugawanya taka zangu kwa sababu kuna taka ambazo zinaathiri mazingira kama plastiki nahakikisha kwamba taka kama hizi nimerudia kuzitumia ili nisiweze kuzirusha na ziweze kuchafua mazingira.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembelea ni North Pole. Kwa sababu, historia inasema ni mahali ambapo ni baridi zaidi. Ningependa kushiriki ili niweze kuhakikisha kwamba ni kweli kuna baridi mahali pale.

Chakula ninachokipenda zaidi ni pilau. Sababu kuu ya kupenda pilau ni kwamba ni chakula yenye ladha zaidi. Na pia unapoikula napata nguvu zaidi na kuongeza afya mwilini mwangu.

Likizo yangu ya ndoto ni ili niweze kusafiri ama kutembelea asili mia karibu themanini ya nchi duniani. Wakati ambapo nitaweza kutimiza hii, nitakuwa na furaha zaidi.

Ni kweli mimi hutumia mitandao ya kijamii. Mara nyingi mimi hutumia mitandao ya kijamii kwa mawasiliano ama kwa kushiriki na watu wengine. Ama pia kwa kufanya utafiti wa mambo ambayo nayatamani kujua.

Napenda kupiga chombo cha muziki kwa sababu kupitia kupiga chombo hii napata kwamba naburudika sana na pia naweza kupata nimetulia kia kili na kuwa na mawazo yalio mazuri.

Mji wangu wa kuzaliwa uko mashambani na ni mji ambao unapendeza sana. Sababu ya kupendeza ni kwamba ni mji ulio na utulivu mwingi. Na pia usafi ilioko pale ni katika kiwango cha juu. Watu walioko pale wakona ushirikiano na wanapendana kama ndugu na dada.

Napenda kucheza mchezo wa mpira ya mguu. Ni uzoeefu yangu kucheza mchezo huu tango utotoni. Na kila mara ninapoicheza napata kwamba nakuwa na kufurahishwa sana. Na pia naweza kutokwa na msongo wa mawazo.

Napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu kupitia kujaribu naweza kupata vile vitu ama viungo ambavyo vinaongeza katika mwili na sana sana zile za kuongeza afiya mwilini.

Napenda kununua vitu katika mtandao ya kijamii. Mara nyingi mimi huweza kulinganisha bei za bidhaa pale. Na cha muhimu ni kwamba ninapo zinunua vitu huletwa kwangu hadi nyumbani.

Muda wa mwisho nahakikisha kwamba mambo yamepangwa vizuri. Kila jambo ambalo linapaswa kutiwa nguvu ama kupewa kipao cha mbele nahakikisha kwamba kimeshughulikiwa ya kwanza ili kusikose kufikisha ile tamati ama mwisho wa kazi hiyo kwa wakati unaofaa.

Mimi hutumia simu yangu zaidi kwa mambo ya mawasiliano. Mara nyingi, mimi hutumia kupigia wengine simu ama hata kuandikia ujumbe fupi. Kama siyo hivyo, pia mimi hutumia katika utafiti kwenye mtandao ya kijamii.